Mimi napenda chakula chenye ladha, lilizo, wazika, hasa mchanganyiko wa kitamu na kidogo chenye pilipili. Napenda chakula chenye viungo vya wastani. Si chenye pilipili kali sana ili niweze kufurahia ladha halisi ya chakula. Pia napenda ladha ya asili na safi kama mboga zilizo pikwa vizuri, supu ya nyumbani au chakula chenye viungo vya jadi vinavyotoa harufu nzuri. Kwa ujumla, napendelea chakula kinachonipa, faraja na kuridhika. Bila kuwa kizito, sana tumboni.

Chakule nachokipenda zaidi ni wali wa pilau. Pilau ni chakula kinachobeba ladha kumbu kumbu nyingi, kuanzia harufu yake inapopikwa jikoni, hadi ladha yake inapukuliwa. Pilau huwa inasuusishwa sana kwa sikukuu, sherehe za familia, au siku mkusanyiko maalum. Vyumbo vyake vikuu kama mandalasini, karufu, pilipili hoho, vitungu na tangawizi, huifanya iwe ya kipeke sana kulinganishwa na wali wa kawaida. Kinachofanya pilau ipendwe zaidi ni kwamba inaweza kuliwa kwa njia tofauti. Iwe ni nyama ya ngombe, mbuzi, kuku, au hata pilau na mboga.

Kinachonifanya nicheke ni vitu vya kawaida, vinavyo shangaza au vinafunika ucheshi kwa maisha. Kwa mfano, hadithi za kuchekesha, jekeli ndogo zisizo hatari au ucheshi wa watoto hunifanya nitabasamu sana. Pia, kuona mtu akijaribu kitu kwa bidii lakini kwa ujinga au upole mara nyingine ni kicheke kisicho na hatia. Kwa kifupi, mimi nicheke pale ambapo kuna uchangamfu kejeli isio hatari au hali za furaha zisizo rasmi ambazo zinanifanya nihisi furaha ya kweli ndani.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari, nina uzoefu wa kuvutia sana. Sauti ya mawimbi, upepo mwanana na upeo wa maji usio na mwisho hutuliza akili. Kuangalia bahari hunifanya nihisi uhuru na utulivu. Hasa wakati wa asubuhi au machweo ya jua. Harufu ya chumvi hewani ni rangi ya bluu ya maji huacha kumbukumbu ya kipekee.

Napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa namna ya kipekee na ya kupendeza. Mara nyingi huwa napenda kusherehekea na familia na marafiki wa karibu kwa sababu inatoa fursa ya kuungana, kucheka na kufurahia pamoja. Mara nyingine napenda pia kujipa muda wangu wa kipekee kama vile kwenda sehemu tulivu au kufanya kitu kinachonifurahisha mimi mwenyewe. Kuhusu chakula napenda keki tamu kama vile keki ya chokolete au vanila na pia napenda chakula cha kawaida kama vile pilau au mlo wa kupendeza. Kwa zawadi napenda vitu vina vyonihusisha na hobi zangu kama vile vitabu, vifaa vya teknolojia au hata vitu vya kufurahia katika hobi zangu.

Napenda kuvaa nguo ambazo zinafanya nihisi huru na starehe kwa mfano, tishati na jinsi kwa kila siku au shati zenye ranki nzuri za suruari rahisi wakati wa kazi. Wakati wa jioni au sherehe, napenda nguo za kifahari kidogo lakini zisizo ngumu sana kwa kifupi. Nguo zinapaswa kuwa rafiki kwa mwili rahisi na zenye mtindo wa kisasa. Nafurahia nguo zuri zenye ranki zinazopendeza na zinazanifanya nihisi huru pia.

Nimewahi kufunga myama paka na umbwa. Nimejifunza jinsi ya kuwapa chakula kwa wakati, kuwapa mapenzi, na kuhakikisha wanakua na afya njema. Kushugulikia kila siku kufanya usafi wa mahali wanapoishi, kuwalinda dhidi ya magonjwa, na kuwalisha chakula chenye lishe. Jambo la kufurahisha, kuona wanyama wakikua na kuwa na tabia zao za kipeke, ni jambo la kufurahisha sana.

Leo hali ya hewa hapa Nairobi ni ya Joto Kiasi. Leo kuna mawingi mepesi ambayo yanafanya anga ionekane kwa kiasi. Kwa kawaida, ni mevaa nguo za kupumzika kama shati la mikono mifupi na suruali nye pesi ili nijiskie vizuri. Mimi napenda hali ya hewa ya joto zaidi kwa sababu inanifanya niwe nanguvu na kujisikia vizuri. Katika hali ya hewa ya joto, napenda kutoka nje, kufanya matembezi au hata kupumzika kwenye bustani.

Lugha ningependa kujifunza sana kijapani. Kwa sababu una matamaduni wa kipekee, lugha kijapani inafungua mlango kuelewa matamaduni ya kijapani, filamu, michezo na historia yao. Changamoto ya lugha ni lugha tofauti sana na kiswahili au kiingereza. Hivyo kujifunza inanikuwa na kiakili na kunapanua mtazamo wangu. Fursa za kazi na ushirikiano kujua kijapani kunaweza kusaidia kuwasiliana na watu wengi na kupata fursa za kazi au mradi wa kimataifa. Zaidi ya hapo, ningependa pia kujaribu lugha za ishara ili niweze kuwasiliana na watu wenye ulemavu na wakisia. Kwani hii ni njia nzuri ya kuonyesha huruma na ujumuisho.